Naam, chakula ambacho napenda kukula, napenda kukula ugali na mboga. Hivi, ugali inatusaidia kupata nguvu katika mwili wetu. Na mboga inatusaidia kuweza kujenga mwili, kukinga mwili, kutokana na maradhi. Kuna aina za mboga ambayo kwa kila aina inawezi ikona jukumu lake katika mwili wetu. Unapopata kuwa chakula ambayo ina rangi ya majani chakula hiki ni chakula ambacho inajenga mwili. Inatupa tuweze kukaa kwa afia njema. Inasaidia kueza kuishi vyema katika maisha yetu ya kila wakati. Chakula ni muhimu kila wakati na napo kula ni muhimu tuweze kukula vyema na tuweze kuishi vyema katika maisha yetu. Chakula ni muhimu pia kukinga maradhi na kutuwezesha kuishi katika buheri wa afia kila wakati. Chakula ni muhimu pia napoendelea kuishi katika dunia hii. Unapata kuwa wakati huu chakula mingi si mzuri katika mwili yetu. Hivyo tunafaa tuendelee kuishi vyema na tuendelee kuchagua chakula ambacho inatusaidia zaidi. Ugali inatupa nguvu katika mwili yetu. Inasaidia kuishi katika afya njema. Tuishi katika buweri wa hafya. Tuishi tukipenda kufanya kila jitihada katika maisha yetu. Tuendele kukula vyema. Tuendele kukula chakula ambacho ni mzuri. Tuendele kuishi vyema. Na pia tuyakuze chakula napozipanda nyumbani. Hili itusaidia pia kukinga kukula mingi na pia kukinga katika kununua mingi. Hivyo tukule vyema chakula yetu na tuendelee kufraia katika maisha yetu. Asante.

Naam, kutokana na swali a mbalo nimeulizwa unawakaribisha wafanyikazi wapia vipi. Naam, kwanza wafanyikazi ni wanadamu kama sisi. Hivyo, unapokuwa na wafanyikazi nyumbani kila wakati inafaa uwakaribishe wafanyikazi wapia vizuri. Kwanjia ya kwanza, unahakikisha kuwa unapokuwa unamtaka mfanyikazi hakikisha kuwa kwanjia ya malipo ambayo unawalipa wafanyikazi wako inafaa uwalipe vyema. Wafanyikazi ni wazuri watu ambao inafaa kwa wanasaidiwa pia na wao kwa kuwa unapata wafanyikazi wengi wakona familia. Hivyo kwa njia kwanza ya kuwakaribisha wakafanyikazi vyema inafaa ikuwe kwanza unawapea mambo na nauli ambayo watapita kukuja kwako. Kwa kuwa mfanyikazi ni mtu ambaye anahitaji pesa na pia ni mtu ambaye unapo mtendea mema atafanya kazi. Vyema. Njia ya kwanza ni kuwapa nauli ambayo watapitia kukuja kwako. Njia ya pili, hakikisha kuwa mahali ambapo wafanyikazi wako watakaa. Ni mahali ambapo ni pasafi, ni mahali ambapo ikona hewa nzuri. Ni mahali ambapo kila kitu imepangwa vizuri huwezi kuwakaribisha wafanyikazi wako ambapo wanakaa karibu tuseme na choo. Unapata kuwa wanakaa karibu na nyumba ya kuku. Ama unapata mfanyikazo wako anaishi na kuku katika nyumba moja hio sio njia mzuri ya kuwakaribisha wafanyikazi wako. Na pia ni hiyo ni utu utovu wa nidhamu na si utu pia kuwakaribisha wafanyikazi wako katika manthari chafu. Hivyo ni mzuri kuishi na wafanyikazi wako vyema ili unapo watendea wafanyikazi wako vyema. Pia na wao watakutendea mema. Kila wakati hakikisha kuwa wafanyi kazi wako, wako na katika manthari safi ili waweze kufurahia kukaa kwako. Pia wakati mwingine, wafanyi kazi wako wapia inafaa wa uhakikishe kuwa ile nguo ambayo watatumia katika kazi yao ni safi. Na ni yenye, na ni yenye, iko iko sawa, hainja raruka, imekaa vizuri. Na pia ni sana sana ni ile ambayo bado iko mpia kwa wafanyi kazi, inafaa kuwa wanapo kuwa na kuja kufanya kazi. Wapate kila kitu ikiwa mpia, nyumbaye ikiwa safi, imepangwa vizuri. Na wapate kuwa kila kitu ambacho wanafanya, wanafanya wakifurahia. Kila wakati katika kila namna wanapata kuwa kuna mfanyikazi ambaye aezi furahia kazi yake. Vyema aeze kufurahia kukaa na wewe kwa kuwa ile manthari ambayo umemkaribisha nayo si manthari ya kumpendeza. Hivyo tuweze kuwakaribisha wafanyikazi wetu vyema na tuweze kuishi na wafanyikazi wetu kila wakati vizuri. Naam, nathani hivyo ndo unafaa uwakaribisha wafanyikazi wako. Vyema na pia wanapokuwa wagonjwa, hakikisha kuwa unawapeleka hospitalini, wanapata matibabu. Vyema na kila uhakikisha pia nao, familia zao wako. Vyema. Asante.

Naam, kutokana na swali, napenda kula wali au ugali unapo pata kuwa chakula hiki mbili, unapata kuwa wali na ugali inatupa nguvu katika mwili yetu. Sasa unapata kuwa yote mbili inafanana. Lakini, unapata kuwa unapo kula, sana sana unakula kushiba ama unakula kumaliza. Hivyo, kutokana na wali na ugali, kuna yote mbili haifanani. Wali unapokula sana sana ni utamu yake ambayo unapenda zaidi. Lakini unapokula ugali unapata kuwa unashiba zaidi. Sasa unapata kuwa baina ya ugali na wali ugali ndo na upenda zaidi. Mimi napenda kukula ugali zaidi. Kwako ugali utanishikisha tumbo yangu ili niweze kukaa kwa muda mrefu bila kuhisi njaa. Wali pia ni tamu hatukatai lakini tunafadhalisha ugali zaidi nafadhalisha ugali zaidi mimi binafsi. Kwa kuwa ugali ni tamu pia ni tamu lakini wali ni mtamu zaidi. Kwa kuwa sana sana unapata kuwa wali unaweza ukula ikuwa peke yake. Lakini ugali si rahisi ukule ikiwa peke yake yote mbili unawezakula ata kuwa wali ni mtamu zaidi. Kuliko ugali unapokula ikuwa peke yake. Lakini kwangu mimi napenda ugali kwa sababu ninapo kula ugali nashiba poa na pia naezakaa kwa muda mrefu bila kukula kwa kuwa chakula ni mzuri unapokuwa unapata kuwa unashiba vyema na zaidi. Hivyo mimi binafsi napenda kukula ugali. Na pia ugali inatusaidia kupata nguvu kwa zaidi kwa kuwa ugali ina ina virutubishi ambavyo vinasaidia mwili yetu kupata nguvu zaidi ya awali ugali ni mzuri pia kukula kwa kuwa ugali kukula ni rahisi na pia kupata mahindi ambayo inatumiwa kutengeneza ugali sio ya bei ghali kama venye mpunga mchele unaotumiwa kutengeneza wali ni ya pesa mingi pia na yao pia unapata kuwa ugali kwa jinsi ambayo inatupa nguvu mingi na pia wali inatupa nguvu kwa sababu ni pia ni chakula kutupa nguvu. Unapata kuwa ugali. Unapata kuwa wali ambao unatengeza kutokana na mcheli. Unatumia virutubishi mingi ama vitu vingi kutengeneza wali. Lakini ugali unatumia tu vitu kidogo na vitu ambavyo ni ya pesa kidogo mchele ambao unatumiwa kutengeneza wali. Ni ya pesa mingi kutokana kuliko mahindi ambayo unatengenezea. Unasagwa halafu utoi unga ambao unatumwua kutengeneza ugali. Naam kwangu mimi napendelea ugali juu ya wali Asanti.

Naam, kutokana na swali nini kinachokupa motisha kazini. Wakati napokuwa kazini, kuna vitu ambavyo unapoendela kufanya kazi, unapata kuwa unafanya kazi ukifurahia. Naam, niktwa kazini, kazi inatokana kwa mara mbili, kuna kazi yako ambayo ni kazi yako binafsi. Kuna kazi ambayo ni kazi yenu ya nyumbani ambapo ni kwenu. Alafu kuna kazi ya nje ambayo ni kazi kama unapofanyia mtu wa familia yako mwengine ama rafiki yako huko nje. Alafu kuna kazi ambayo unafanyia mtu flani ambayo ni kazi ambayo unafaa ulipwe. Katika kazi yote unapata kuwa, kuna kazi ambayo utalipwa, kuna kazi ambayo hautalipwa. Inalingana ambapo kuna kazi kwa tika njia yote mbili, kuna ya nyumbani na kuna kazi ya nje. Hivyo, mimi binafsi katika kile kitu ambacho kina nipa motisha katika kazi yangu ni kuwa napenda kufanya kazi. Mimi hiyo ndo kitu ya kwanza ambayo inanipa motisha katika kazi yangu kwa kuwa mimi napenda kufanya kazi. Ikue kazi ya mtu wa mwingine wa nje ama kazi ya nyumbani ama kazi yangu binafsi napenda kazi yote mbili. Hivyo, napenda kufanya kazi, kwa kuwa ninapofanya kazi, naweza kujenga kujenga njia ambayo nafaa nifanye mambo yangu. Na pia naweza kufanya shuguli yangu nikiwa nimefraiya kazi yangu. Kufanya kazi ni njia mzuri, na pia kupenda kazi ni kitu mzuri. Unapo penda kazi yako, unapata kuwa unapofanya hiyo kazi, unafanya hiyo kazi ukifraiya sana. Hivyo kupenda kazi ni kitu mzuri na pia kufanya kazi ni kitu mzuri. Kazi ni mzuri pia kwa kuwa inatujenga mwili zetu. Inatufanya tuendelee kuishi katika njia mzuri katika mwili yetu inabaki ikiwa mzuri pia kila ambacho kinanipa motisha kazi ni wakati ambapo unapata kuwa mkumba wako ambaye amekuandikisha kazi ama amekuajiri katika hiyo kazi. Anakulipa vyema. Kazi unapolipwa vyema, pia unapata kuwa, utafanya kazi kwa furaha kwa kuwa, siku itakapoisha, unalipwa vyema. Kazi mzuri ni kazi ambao unalipwa vizuri, ili ata wewe unapokuwa unafanya iyo kazi, unajua kuwa uko na majukumu mengine, nyumbani ama maali popote. Hivyo ama majukumu yako mwenyewe binafsi. Hivo unapata kuwa unapopata peza mzuri katika kila kazi ambao unafanya. Unafraia iyo pesa, unafraia kufanya kazi. Unapata pia kuwa kwa kila jambo ambalo unafanya. Unafanya ukifraia sana kwa kuwa katika iyo kazi, unapofanya vyema katika kazi unapata kuwa kuna pia unaeza zawadiwa. Hivyo hiyo ndo vitu ambavyo napenda katika kazi yangu ambayo inanipa motisha ili niweza kujikaza katika kila shuguli ambayp nafanya. Naam, kazi ni mzuri. Hivyo inafaa tufanye kazi na tuendelee kuishi kufanya kazi kila wakati. Asante.

Naam, kutokana na swali la unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Ndevu ni nywele ambayo humea chini ya mdomo, hivyo ndevu sana sana nikitumzuri wakati mwingi ili kung'ara na kukua na fashion njema kila wakat. Sasa kwangu mimi binafsi, mimi napenda kuvaa ndevu ili hali wakati mwingine mimi hunyoa inapomea kukua ndefu. Hivyo ndevu ikuwa ndefu si mzuri. Mimi napenda kuvaa ndevu. Wakati mwingi, kwa kuwa nifashoni ambayo inanifanya, nijione nimeng'ara vyema, nimekaa vyema, ninapendeza na pia ndevu ni mzuri wakati mwingi ili kukufanya ukae kukua mtu mkubwa sana sana. Kukua na ndevu sana sana, huchukuliwa kama wewe umekua mkubwa, naam, ndevu nikitumzuri na mimi napenda ndevu sana. Eee, wakati mwingine ilhali, mimi hupenda kunyoa ndevu. Hii ni wakati ambapo unapata kuwa ndevu, imekua ndefu, hivyo inafaa upunguze kiasi. Lakini sio tu kunyoa siwezi nyoa ndevu zangu sana ama ninyoe yote. Unanyoa ibaki kiasi ambayo inakaa mzuri, inakaa kupendeza kwa kuwa kukua na ndevu ndefu. Si mzuri, inafaa ukue na ndevu fupi kiasi ambayo inapendeza ambayo inakutoa kama umeng'ara vyema na pia inakufanya ukue, umeng'ara zaidi. Hivyo ndevu ni mzuri kila wakati, ila tu ni ile inafaa ikue ndevu yenye kipimo fulani, isikuwe ndefu zaidi na isikuwe fupi. Fupi zaidi. Ibaki kuwa katikati na pia ibaki kuwa imeng'ara vyema na imenyolewa vyema. Pia kunyoa ndevu inategemea pia, unaponyoa ndefu kuna jinsi ambavyo unanyoa. Sisi kama vijana sana sana unapata kuwa tunanyoa jinsi fulani. Ili tuweze kukua tumeng'ara vyema. Hivyo ndefu ni mzuri ila tu niile itategemea ndevu yako. Ni ya kipimo aina gani. Ndevu ni mzuri kila wakati. Ni ile tu inafaa ukue umenyoa vyema na umenyoa vizuri. Hivyo ndevu ni mzuri. Ni ile tu, inalingana inakaa vipi. Ndevu pia inafaa ikue imekutoa umeng'ara vyema na unakaa vizuri. Kwa kuwa kila wakati unapokaa vizuri utafurahia kukua na ndevu. Hivyo kunyoa ndevu ama kuvaa ndevu inategemea na jinsi ambapo, ambapo itakutua vyema. Uking'ara na ndevu, unakaa na ndevu yako. Ukama haikutoi vizuri haukai kung'ara vizuri, unanyoa ndevu. Naam, hivyo hiyo ni jinsi ambavyo mimi napenda. Asante.

Naam, unaanzaje mradi mpya wa kazi? Unapotaka kufanya kazi fulani, unajua kwanza kuwa ni kazi ipi ndo unataka kufanya. Sana sana unapata mradi ni kuwa unafaa ujenge nyumba, unafaa ujenge nyumba ya kuku. Inafaa ufungue mradi wako wa kuchunga kuku, inafaa ununue ng'ombe, inafaa ufanye kila jinsi ambayo unapata unafaa ulime shamba. Hivyo kuanza mradi inafaa kukua kwanza na kupanga hiyo mradi. Na pia unapokuwa na mpango mzuri wa hiyo mradi utakamilisha hiyo mradi pia. Mradi pia inafaa ikuwe na jinsi ambapo utaanza. Sana sana unapata kuwa kila mradi inafaa ukuwe na pesa ambayo utaanza hiyo mradi. Hivyo unapopanga mradi inafaa ukuwe na pesa ya kutosha. Ili hiyo mradi unapopanga unapanga kwa namna nzuri, kwa namna ambayo inapendeza. Ili hiyo mradi ikuwe itoke vizuri, ikae vizuri. Hivyo kupanga mradi inafaa ujue kwanza huo mradi utafanya wapi. Unapokuwa na pahali ambapo unafaa ufanye huo mradi, kama unapopanga kujenga nyumba huko inafaa ujue kuwa hiyo nyumba itakuwa itakuwa size gani, hiyo nyumba itakuwa inashikilia kuku wangapi, hiyo nyumba inafaa ikae kwa njia gani hiyo nyumba pia inafaa ikae kwa siku ngapi ama hadi lini. Hivyo kupanga mradi inafaa ujue hiyo. Ya pili, pesa ya kutumia kuanzisha huo mradi inafaa ikuwe ya kutosha. Mradi sio mzuri kuipanga kama pesa yako ya kwanza huo mradi haitoshe. Pesa ni kitu mzuri, unapokuwa na pesa ya kutosha, mradi wako utatosha vizuri. Hivyo, inafaa upange mradi wako vyema, upange uhakikishe kuwa mradi wako utatosheleza na pesa ambayo uko nayo. Unapokuwa na pesa ya kutosha vizuri, unaweza fanya hiyo mradi vyema. Hivyo, kufanya mradi inafaa ukuwe na kila kitu ambacho unafaa utumie katika huo mradi ikuwe tiyari na ikiwa ya kutosha. Mradi ni mzuri pia unapofanyika vyema, unapofanyika kwa namna mzuri, namna ambayo huwezei sumbuka kila wakati. Hivyo unapopanga mradi jua kuwa huo mradi unafanyika wapi. Pesa ya kutosheleza itosheleze ili iweze kuanza mradi na ikamilishe mradi vyema. Ya tatu mradi huo inafaa ikuwe yenye ambao umeipanga vyema ambayo unajua unaweza fanya hiyo mradi vyema. Sana sana kwangu mimi napenda mradi ambayo ya kulisha kuku kwa kuwa nimeianza na niko naiendeleza. Na mradi inafaa ipangwe vyema na inafaa iendelee vyema bila kuguama. Asante.

Naam, kutokana na swali la mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi. Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi kulingana na jinsi ya kufanya kazi ni mafunzo ya jinsi ya kuanzisha kazi flani, kuendesha huo kazi na kuhakikisha huo kazi, unaendelea vyema. Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ambayo unafunzwa jinsi ya kuanzisha kazi zaidi. Unapoanzisha kazi ya kwanza inafaa hiyo kazi ukuwe umeupanga vyema. Unapopanga kazi yako vyema unapata kuwa kazi yako itaendelea vizuri na itaendelea kwa njia mpango ilio vyema. Kwa kuwa umeipanga vyema na umeipanga kwa njia inayofaa. Na pia kazi hiyo imepangwa vyema kwa kuwa unapokuwa na kila kitu ambayo ambacho unafaa utumie katika hiyo kazi hiyo kazi itaendelea vyema sana sana unapata kuwa kazi inapogwama ni kwa sababu zaidi ni kuwa umekosa pesa ya kutumia katika huo kazi ama huo mradi kazi hiyo haifai upange kazi kama huna pesa za kutosha ambapo ambayo utatumia hii pesa kuanzisha huo mradi hivyo unapopanga kazi hakikisha kuwa kazi hiyo imepangwa kwa njia ya utaratibu imepangwa kwa njia ya makini ili uweze kuendelea vyema. Kazi pia haufai tu kuingilia kazi ambayo haujapanga vyama. Kazi ambayo haijapangika vyama unapata kuwa inaweza kugwama katika mahali popote ama kwa njia yoyote. Hivyo, kazi ni muhimu kila wakati pili unapofanya kazi yako, unafanya kwa njia vyema. Unafanya kazi ambayo haiwezi gwama. Unafanya kazi ambayo itaendelea vizuri. Hivyo, kazi ni mzuri kila wakati ninapofanya. Tunapopanga kazi. Tunapokuwa na mafunzo kwa jinsi ya kuendesha kazi yetu ni muhimu kwa kuwa itatusaidia kupanga kila jambo ambalo, tunafaa tufanye katika kazi yetu. Unapopanga kuwa katika kazi yako, inafaa ufanye kitu fulani. Kama katika kazi yako, inafaa ukuwe, unang'arisha kila kitu ambacho unafanyia kazi yako. Unakikisha kuwa kuna usafi katika kazi yako. Inafaa uongeze chombo fulani, mahali fulani. Ili kazi yako iendelee kufanyika vizuri. Hiyo ni mipango ambayo inafaa ufanye kila wakati. Tutahakikisha kuwa tunapofanya kazi. Tunafanya kazi kwa njia ya jitihada, kwa njia kujikaza, kwa njia ya makini. Kwa njia ya uaminifu, kwa njia ya uzuri. Na kwa njia ya kupenda kazi yetu ambayo tunafanya zaidi ni kupenda kazi yako ili iweze kutendeka vyema na kuendelea zaidi. Kazi ni mzuri inapofanyika kwa njia mzuri. Penda kazi yako na ufanye kazi yako kila wakati. Ili uweze kupata mengi na uweze kuvuna mengi katika kazi yako na kazi yako isiweze kugwama ama kupatana kitashwishi yoyote. Tufanye kazi kila wakati na tupende kazi yetu kila namna. Asante.

Bei ya, naam, so kutokana na hii swali ya msimu gani wa mwaka unapenda zaidi. Mimi katika wazo langu, mimi napenda msimu wa disemba. Hii ni msimu ambao kunakuja mwisho wa mwaka ambapo ni mwezi ambao tunautamatisha mwaka na kwa ili tuweze kuanza mwaka mpya. Msimu wa disemba, hii ni msimu ambao sherehe iko kwa wingi. Unapata kuwa mnajumuika na familia zenu nyote kwa kuwa wanafunzi wote wameweza kufunga shule. Msimu huu ni msimu ambao unaweza kuandaa karamu kemkem. Karamu hizi ni kutokana na arusi, sherehe, kawaida. Unapata kuna vijana wanajiandaa katika msimu wa tohara. Mimi sana sana kama kalenjin. Unapata ya kuwa msimu wa tohara ni msimu wa disemba kuanzia novemba. Msimu huu ni msimu ambao tunaweza kusherekea, tunaweza kupata watoto wanajiandaa kukua vijana wakubwa, vijana watakaotegemewa katika enzi ya katika milki za jamii na katika nchi mzima na katika familia zetu na jamii kwa jumla. Unapata ya kuwa, hii ni msimu ambao vijana, wanakuja, wanakua vijana, watoto wanakua vijana wakubwa. Wanaandaliwa katika tohara na kufunza milki za jamii ambao itawasaidia katika miaka zijazo mbeleni. Unapata ya kuwa, vijana wanajikaza, wanajikakamua. Tunaweza kupata pia sherehe ambazo, vijana wetu wanaolewa, hii ni sherehe ambazo zinakuja kusherekewa na jamii katika ujumla na nchi kwa jumla. Katika msimu wa disemba, tunaweza kusherekea sherehe kwa wingi. Familia, marafiki, jamii, nchi mzima, tunaungana. Tunaweza kupata kuwa, sherehe zinakuwa kwa wingi. Tunaweza kusherekea na pia wale ambao wanaingia katika ndoa. Wanaweza kubarikiwa na familia zao na wananchi kwa jumla. Jamii kwa jumla wanaeza kubarikiwa. Hilo waweze kuenda kuishi pamoja. Kuishi kwa furaha. Kuishi kwa amani. Kuishi kwa upendo. Kuishi kwa pamoja ili waweze kufanikiwa. Katika safari yao ya mwisho ambayo watakuwa pamoja. Katika maisha yao kwa jumla. Unapata kuwa sherehe ni kwa wingi. Unapata pia kuna sherehe ambazo zinafanyika ambapo kuna karamu ya kuandaa mambo na michezo michezo kwa wingi katika msimu huu pia ambapo sisi kama vijana tunaungana tunaweza kukaa kwa pamoja na tunaweza kufanya shughuli ya michezo naam msimu wa disemba ni msimu ambao naupenda sana na ni msimu ambao naienzi sana asante.

Naam, kuhusiana na swali la una mahusiano gani na wazee wako. La kwanza ni kuwa mimi ni kijana, sasa kwa mambo na rika, mimi ni mdogo kwa wazee wangu. Wazee ndio wanatupee mwelekeo, wanatufunza nidhamu, wanatufunza njia inayofaa katika jamii. Pia wanatufunza jinsi ya kufanya mambo vyema, jinsi ya kuamua mambo na pia kutokana na wazee, tunajifunza mambo mingi. Ya kwanza, tunafunzwa jinsi ya kuishi hapa duniani na kuishi kwa wema. Tunafunzwa kuwa, tunapoendelea kuishi hapa duniani. Tuwasaidie kila mtu, tuishi kwa pamoja, tuishi kusaidia watu wengine. Tuishi kama familia na watu wengine pia. Tuishi kujikaza katika maisha yetu. Tupende kufanya kazi. Tuwapende na tuwaenzi wakubwa wetu. Ili tuweze kuzidishiwa maishani hapa duniani na tuweze kubarikiwa kila wakati. Pia tunafunzwa kutokana na kupashwa tohara na wazazi wetu. Tukiwa huko, tunafunzwa jinsi ya kuishi na watu wengine. Kuishi kufanya kazi yetu na kazi ya kijamii. Tuishi kusaidiana kama jamii kwa jumla. Tuishi kwa amani. Tuishi kwa furaha. Tuishi kupendana. Tuishi kusaidia wazazi wetu kwa kuwa wazazi wetu ndio ambao wanatusaidia kila wakati. Tuendelee kuishi kwa furaha. Tujikaze katika masomo yetu. Ili siku zijazo tuweze kupata kazi vyema. Watubariki, wabariki njia yetu ambayo tunapitia ili tuweza kufanikiwa katika kila jambo. Tuishi kusaidia pia wadogo wetu. Tuwaheshimu wakubwa wetu na wadogo wetu kama vile nimesema kwa kuwa tunapoheshimu wadogo wetu na wakubwa wetu. Tutaweza kuishi vyema, kuishi kwa furaha kila wakati hivyo, inafaa tujikaze katika masomo yetu. Tujikaze katika kila tendo ambalo tunafanya ili tuweze kufanikiwa, tuweze kujenga familia yetu. Pia tunafunzwa jinsi ambayo na wazazi wetu. Jinsi ambavyo tunafaa kufuata milki za jamii yetu. Mimi sanasana, mimi ni jamii ya kikalenjin. Jinsi ya kuishi kama mkalenjin. Jinsi ya kuhenzi na kufuata milki zetu kama kalenjin. Tunafunzwa, tuweze kuheshimu wazazi wote na pia nawaheshimu wazazi wote kwa kuwa pia nao wananiheshimu sana. Wanatuenzi sisi kama vijana kwa kuwa ni sisi ndo. Tunafaa tuwasaidie kila wakati ili tuendelee kuishi vyema hapa duniani na watubariki sana. Asante.

Namu kutokana na swali la unapenda kutembea wapi. Mimi jambo la kwanza mimi upenda kutembea sana sana sana mi upenda kutembea kwa migu. Unapata ya kuwa sana sana katika kila safari ambayo mi huwenda sana sana safari fupi mi upenda kutembea kwa mgu ilhali sana sana safari zangu kwa safari za mbali ambayo natumia matuana. Namu napenda kutembea mahali ambapo naweza pata hewasafi ambapo miwenda kupunga hewa safi. Sana sana katika michembe chembe ya maji unapata maji yanayo mwagiga kutoka juu hadi chini. Ama mahali ambapo naweza enda kupumzika viema kuna hewa safi kuna kivuli kizuri. Namu mi hupenda kutembea mahali kama huko. Sana sana unapata ya kuwa kuna pahali pengi ambapo kuna mantare kama hayo. Nambayo inaweza kunipea niweze kukaa vyema, niweze kutuliza akili yangu, hili niweze kufikiria kila jambo ambalo ninapanga kufanya. Sana sana ninapo tembea unapata ya kuwa miupenda kutafuta hili ambayo inaweza nisaidia kutuliza akili yangu. Ili niweze kufikiria mikakati ambayo napanga. Niweze kupata suluhisho kwa kila jambo ambalo nafanya. Naam kutembea ni kitu mzuri na pia miupenda. Ninapo punga hewa pia inanisaidia kukuja kufanya shuguli yangu bahadaye ambayo katika hii shuguli unapata ya kuwa naweza fanya mambo yangu vizuri. Naweza fanya panga mikakati yangu vyema. Sana sana unapata pia kutembea inasaidia katika kukuza akili. Nambapo unapata ya kuwa sana sana unapotembea ningumu upatwe na mawazo. Nambayo yaneza kufanya ukue mgonjwa. Unaezafanya usifanye shuguli yako viyema. Unapata ya kuwa unapotikuwa timamu katika akili yako na fikra zako. Kila kitu inakua kizuri na unaweza fanya kila jambo viyema. Bila kizuhizi chochote ama kupata msongo wa mawazo kila wakati. Naam kutembea ni kitu gizuri kwa kuwa pia inanisaidia kufanya mazoezi kulainisha misuli zangu ya mwili mzima. Pia ina nisaidia katika mwili wangu kukua na nguvu viyema. Hili ninapotembea niweze kutembea vyema na niweze kufanya mazoezi zangu vizuri kila wakati. Na kufanya mikakati zangu na vizuri kila siku. Ninapo sina jambo lingine ya kusema asanti sana.

Naam ee kutokana na swali la unapendelea kusoma au kuandika. Kwangu mimi napenda kusoma sana sana ila kuandika inakuanga muhimu zaidi unapoendelea kusoma. Kuandika inakufanya uweze kushika kila jambo ambalo unaandika na uweze kutilia maanani na kuweka katika akili yako zaidi. Unapo soma peke, unapata kuwa unasoma kitu kama story, unapata kuwa huwezi ishika maneno ambaye ama somo ambalo inakufunza zaidi katika kusoma peke yake ila unapo andika, unapata kuwa unapo endelea kuandika, unaendelea kushika yale ambao unafunzwa. Kuandika hukuja kwa mara mingi, kuna wakati ambapo unaandika, unaandika tu kwa sababu ulikuwa unaandika. Lakini kuna wakati ambapo ukiandika, unapata kuwa unatilia maanani kila ambacho unandika na unaweza kuelewa zaidi. Kuandika kwa njia muhimu, inafaa unapo andika, unandika ukielewa zaidi, ili unapo endelea kuandika. Unaweza kushikanisha katika akili yako. Kuweka katika akili yako yale ambao unaandika yote. Iliishike vizuri katika akili yako na uandike vyema. Kuandika ni muhimu sana sana. Bali kusoma pia ni muhimu. Lakini zaidi mimi napenda kuandika. Ninapoandika naweza kuweka maarifa yale ambayo niko naandika yote katika akili yangu vyema. Na niweze kuelewa kila jambo ambalo ninaandika. Kila wakati kuandika ni muhimu napenda kuandika sana sana. Ninapo endelea na masomo yangu katika kila siku ya mashughuli zangu sana sana ni kwa shule. Kuandika jambo ni muhimu kwa sababu wakati mwingine unapo kuja kurejelea baadaye. Ni rahisi kuipata kwa kuwa uliandika ulipokuwa ukiisoma. Sasa kuikumbuka kuwa uliandikia wapi ama ni nini ndiyo uliandika inakuwa rahisi. Hapo unapata ya kuwa kuandika ni muhimu kwa kuwa unapoandika kitu utakuja kuisoma baadae na utaweza kuelewa hata zaidi kwa kuwa ulikuwa umeandika mahali unapo pitia pitia yale ambao umajifunza kila wakati. Kuandika ni muhimu sana kwa kuwa bila kuandika kitu na huwezi elewa kile ambacho unaendelea kufanya ama yale ambao unafaa ufanye. Na unapata kuwa unaposoma pike yake inapofika wakati wa mtihani. Kukumbuka yale ambayo ulijifunza na inakuwa ngumu zaidi. Kwa kuwa ulikuwa umetegemea kusoma pike yake. Bali kuandika huku umetegemea upande wa kuandika yale ambayo ulikuwa unajifunza. Kuandika ni muhimu ili unapokuja kurejelea baadae. Iwe iwe rahisi na iwe iwe vyema ili unapoendelea kusoma ama unapoendelea kufanya kila jitihada ama kila jambo kazi yako iwe rahisi na iwe ya kufana zaidi. Kwangu mimi napenda kuandika asante.

Naam kutokana na swali unaweka nenosiri salama vipi. Kwanza nenosiri ni yale maneno ambayo umeeza kuongea na mtu fulani kama rafiki yako, ndugu yako. Ama uko na siri yako mwenyewe kama we mwenyewe ambayo unahakikisha kuwa hilo siri, hiyo siri haiwezi julikana na mtu mwengine ambaye ni kama anaijua hiyo siri ama ulimtendea mtu kitu flani. Ama ni kitu flani ulioifanya ama mtu mwengine asijue. Naam kuhusu jinsi ya kuiweka neno siri hii. Nenosiri ni jambo ili kuiweka nenosiri vyema. Kwanza inafaa unapojua siri fulani kutoka kwa mtu ama siri kwako peke yako. Usiwahi jaribu kufikiria siri hiyo wakati ambapo unaongea na mtu. Unajua kuwa unapoongea na mtu kutoa siri ni rahisi sana. Unapoikumbuka wakati mwingine sana sana unapokuwa unapopata ya kuwa jambo ambalo unafanya maneno ambayo mnaongelea inaendana pamoja na siri ambayo uko nayo katika akili yako. Sasa unapata ya kuwa unapokua na siri. Ni rahisi kusema siri hiyo ile wakati ambapo mnaongelea jambo flani inayolingana na hiyo siri. Hivyo haufai kuikumbuka siri yako ama haufai kujaribu kuileta kikaribu siri yako. Katika akili yako unapata ya kuwa, kuna mahali katika akili zetu ambayo huiweka siri zetu. Katika hali mzuri, hali sio na usumbuvu wowote na hali ambayo unapata ya kuwa huwezi kumbuka sana sana ama ni rahisi, ama si rahisi upate ya kuwa unaeza jidanganya useme siri yako. Hivyo unapata ya kuwa unapokuwa na siri, hakikisha kuwa unaificha siri hiyo. Unahakikisha kuwa mtu yoyote asiwahi jua uko na siri gani. Ama kitu chochote isiai julikana kuhusu siri ambayo unaificha katika akili yako. Hivyo inafaa uifiche siri yako vizuri, inafaa usiikumbuke siri yako kiraisi. Kila wakati hakikisha kuwa siri yako imefichwa vizuri, isiwahi julikana na mtu yoyote. Usiai ambia mtu yoyote siri ambayo uko nayo. Usiai jaribu kufikiria siri ambayo uko nayo katika akili yako kila wakati. Siri ni muhimu kuificha. Siri ni muhimu isijulikane huku inapojulikana. Inaweza leta kesi kubwa. Inaweza leta kukosana na wenzako. Inaweza leta hadi kuharibu nidhamu yako. Kuharibu sifa zako katika watu wengine ambayo wanakutegemea ama wanapenda mambo yako. Unapata ya kuwa siri fulani kama ni siri mbaya. Katika jamii, katika mtu binafsi, katika wewe peke yako. Unapata ya kuwa sifa itakuwa mbaya. Si mzuri kusema siri yako, ficha siri yako mzuri. Hakikisha kuwa siri yako, isijilikane na mtu mwengine kila wakati. Kwa kuwa siri inapojulikana, hapo unapata ya kuwa mambo yataenda mzuri. Hivyo, tuchunge siri zetu.

Naam kutokana swali hili la kumbukumbu gani mzuri una kutoka ututoni. Naam hii kumbukumbu ni ambayo nimeweza kuiweka katika akili yangu tangu nikiwa mtoto. Unapata ya kuwa kumbukumbu mingi huwezi kumbuka kwa kuwa ulipokuwa mtoto akili yako haikuwa imekoma vizuri. Hivyo kukumbuka mambo mengi yaliofanyika kutoka utotoni ni ngumu wakati mwigine kwa kuwa tumekua wakubwa. Naam kumbukumbu ambayo nikonayo tangu nikiwa mtoto mdogo unapata ya kuwa kuna siku fulani ambapo tulikuwa tumenda kuchunga kondo wetu nyumbani. Tulipokuwa tukiendelea kuchunga kondo wetu tukiwa mlimani mi ndugu yangu na mimi kuna wakati ambapo tulivamiwa na chatu ambaya alikuwa mkubwa sana. Chatu huyu ni kama alikuwa na njaa sana. Kwa kuwa sana sana unapata chatu hula wanyama. Hula wa binadamu pia na wao. Hivyo ni kama ilikuwa inataka chakula. Sasa wakati huo tulipoona kuwa chatu hii ilikuwa kubwa na hakuna venye tungeweza kuikabili. Tulipiga nduru. Naam tulipiga nduru kwa kuwa hatukuwa tunajuwa jambo ambalo tungefanya kwa kuwa ilikuwa kubwa na sisi tulikuwa wadogo. Na pia unapata kuwa chatu kama nyoka mkubwa katika kundi la nyoka unapata kuwa kuiua sio rahisi kuua chatu inafaa kukuwa na watu wengi ambao wakona misuli kila wakati. Hivyo tulipiga nduru, unapata kuwa ndugu yetu mkubwa, aliweza kufika kuona ilikuwa chatu mkubwa na hangeweza kuiua pia yeye akaita mjomba wetu, mjomba wajomba wetu walifika. Hapo chatu hilo lilifumaniwa na pia walikuja na masilaha kem kem kubwa kubwa. Walifumania chatu hiyo hadi wakati ambapo wali waliua na pia kwa kuwa tulikuwa milimani unapata ya kuwa kuna misitu kwa wingi pale ambapo chatu wengine hujificha ama nyoka kila aina ya wanyama wa msitu ni hujificha. Hivo wakatuambia kuwa tunafaa tujichunge wakati mwingine kwa kuwa hiyo masiku nilikuwa nilikuwa nimeshtuka vibaya sana. Hivyo nilijikaza kwa kuwa haikuwa raisi. Kufumaniana na chatu ama nyoka yote ilikuwa kitu ambacho nilikuwa naiogopa sana. Hivyo napata kuwa niliweza kuikumbuka na hadi sasa sitawahi sahau hilo jambo. Hilo kumbukumbu ambalo lilifanika nikiwa mtoto mdogo zaidi. Nilikuwa kidato cha pili. Hiyo masiku naam asanti.

Naam, kutokana na swali, je, unapenda paka au mbwa. Mimi napenda wote wawili, paka na mbwa. Lakini sana sana, napenda mbwa zaidi. Kwa kuwa umbwa sana sana inatumiwa kama kuleta, kuleta kuchunga nyumba yako, kuwachunga nyinyi kutokana na watu wabaya huku nje. Na hivyo unapata kuwa paka ni wazuri, umbwa ni wazuri pia, lakini zaidi napenda mbwa zaidi. Kwa kuwa mbwa tunatumia kama kutuchunga nyumbani kuhakikisha kuwa kila kitu iko sawa nyumbani, kila wakati mbwa inasaidia. Kujua kama kuna mtu yoyote ameingia nyumbani kwetu, ama kuna mtu yoyote ana nia mbaya na sisi, hivyo tunatumia mbwa sana sana. Mbwa ni wazuri pia kwa kuwa kuwachunga mbwa ni rahisi sana pia. Mbwa tunapo wachunga zaidi. Wanaenda kutuchunga pia sisi. Hivyo kuchunga mbwa wetu ni mzuri kwa kuwa wanatuchunga pia na wao. Hivyo tunafaa tuwachunge mbwa wetu kila wakati. Tunafaa kuzienzi mbwa zetu. Tunafaa kuhakikisha kuwa wanapata matibabu kuhakikisha kuwa wanapata chakula kuhakikisha kuwa wanaishi katika madhari mazuri wanaishi kila wakati vizuri. Kukaa na mbwa wetu ni mzuri pia zaidi. Kwa kuwa mbwa wetu wanatusaidia sana kwa kila jambo ambalo tunafanya. Tuendelee kuzienzi mbwa zetu. Tuendelee kuzichunga mbwa wetu. Kwa kuwa kila wakati bila mbwa tukiwa nyumbani si mzuri. Mbwa ikiwa nyumbani inatusaidia sana ili tuweze kukabiliana na kila jambo, kila hatari ambayo inatokana na kutokuwa na mbwa nyumbani. Unapata kuwa mbwa isipokuwa nyumbani, wezi wanakuwa wengi. Unapata kuwa mbwa isipokuwa nyumbani, watu wanaiba vitu nyumbani pia. Sasa ni mzuri sana sana kukua na mbwa nyumbani. Kwa kuwa mbwa zinatuchunga, zinahakikisha kuwa, hakuna mwizi, anakuja nyumbani ina hakikisha kuwa kila jambo, kila kitu ambayo tunamiliki, tukiwa manyumbani kwetu, iko sawa na iko vizuri. Sasa kukuwa na mbwa nyumbani ni muhimu sana. Kwa kuwa inatusaidia kuhakikisha kuwa kila kitu nyumbani, iko sawa. Tuzienzi mbwa zetu, tuzichunge vyema na tuhakikishe kuwa kila wakati mbwa zetu wako sawa. Naam, kukuwa na mbwa ni mzuri nyumbani, tuhakikishe kuwa, tunazichunga tu vizuri. Hili pia na wao waendelee kutuchunga kwa kuwa, tusipo wachunga vyema, pia na wao hawatatuchunga. Naam, hiyo ni jambo langu muhimu sana, asante.